Lengo la muda mrefu kazini tuna malengo aina mbalimbali na kila mtu ana malengo ambayo ameweka ambayo anatarajia kuwafikia baada ya muda fulani. Kwa hivo mimi nina malengo ambayo nimeweka nataka kufikia ama kuhakikisha kwamba nimeyafanya baada ya muda fulani. Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuhakikisha kwamba wanunuzi wetu wote wanafurahia bidhaa ambazo wanazopata kutoka kwenye kampuni yetu na pia wanafurahia yale mambo yote ambayo mazuri ambayo kampuni yetu inaweza kuwapatia.

Nje ya nyumbani napenda kula kwenye hoteli kuku katika maeneo ambayo ninaishi kama maeneo ambayo ninaishi nairobi mimi hupenda kwenda kwenye chicken inn ama kama sijaenda kwenye chicken inn mimi hupenda kwenda kwenye dukakuu la TRM ambapo naweza kula chakula aina mbali mbali na vyakula ambavyo vimepikwa vizuri.

Ninapohitaji msaada kazini mimi kwanza huangalia ni nani ambaye anaweza kunisaidia katika hitaji nililo nalo. Kama ni mtu fulani ambaye ana umaarufu katika hicho kitengo ambacho ninahitaji msaada, mimi humwendea na kumuuliza kama anaweza kunisaidia kwa njia ya upole.

Kazi za dharura mimi huzipa kipaumbele sana katika kazi yangu kumaanisha kwamba ni kazi ambazo zina muda mchache halafu zipate kukamilika. Ni kazi ambazo matokeo yake yanaitajika kwa haraka sana. Kwa hivo mimi huzipa kazi hizo kipaumbele kwanza na kufanya kazi hizo kabla nikafanye zile zingine ambazo hazitajiki kwa haraka.

Mazingira ya kazi ambayo napendelea kwa sana ni mazingira ni mazingira yalio tulivu, mazingira ambayo hayana kelele, mazingira ambayo kila mtu anajua kile kilichomleta kazini, na pia mazingira ambayo ni watu ambao wana bidii kazini na wanafanya mambo yanayostahili kwenye kazi.

Kazi yangu ya wiki mimi hupanga siku ya Jumapili. Nina kitabu ambacho mimi huandika. Kazi ambayo mimi napaswa kufanya kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa mimi huandika kazi, huandika wakati wakuifanya na huandika yale ambayo na malengo ambayo natakiwa nikafikie katika kazi hiyo na pia huandika mambo ambayo itanisaidia kufanya kazi hiyo kwa uzuri.